Ndiyo, ninapenda maua ya aina mbalimbali. Maua ambayo ina umaarufu sana, nchini kwetu inaitwa waridi, ama kwa lugha ya kizungu neza ita rose flower. Maua hii ina maamdhari mzuri maanake wakati inaonekana, ina. Ikona ishara mingi na rangi zake pia zavutia na zapendeza. Mbali na hayo ina harufu mzuri na yaweza kuvutia sana. Kwa hivyo, mimi napenda maua na mara kwa mara hata nikiwa barabarani, huwa najipata napiga picha za maua mbalimbali ili kueza tu kuzitazama baadae na kuyaweka kama maridadi katika simu yangu maua pia ya yanachangia sana kwa kuyatunza mazingira Maanake aah, nyuki pia wanapenda kuyatumia kutengeneza vitu kama asali na unapata maua yakiwa yamemeeshwa hata katika uwanja ama shamba ama bustani Utapata maua yanaleta mandhari nzuri sana ya mtu kuweza kukaa pale na kuhisi vizuri kwa hivyo maua yanavutia sana.

Swali hili na utata kidogo lakini nikiangalia wakati umri niko ni wa ujana tayari. Kwa hivyo nafurahia kuwa katika umri wa ujana lakini ungeniuliza kama ningeza kurudi utotoni, ningependa kurudi utotoni.

Napenda kuvalia t-shirt na surwali ya aina ya jeans sababu hizi zinaendana na viatu zile napenda pia kuva ambazo ni viatu za michezo. Napenda viatu hizi manake ni ya nawachilia mgu kupumua na uneza tembea nazo kwa muda mrefu bila kuchoka. Kwa hivyo mimi nahisi kukuwa na vyatu vya mchezo, zimeundua ziwe ziachie mguu nafu Kwa hivyo mimi naangalia vyatu kwanza kisha naangalia naeza vana nguo lipi na hiyo ndiyo maana napenda kufalia aina t-shirt na suruali ya jeans Lakini mara kwa mara huwa navalia manguo ya kirasmi Ama kwa luga ya kimombo, unaweza sema official kwe. Haya mavazi nava kwa shuguli rasmi. Nenapoenda shuguli yoyote rasmi napenda kuzivalia. Manake yanapeana ile ujasiri. Kueza kuenda katika shuguli zile ni rasmi na kueza kupatana na watu wenye hadhi za juu. Kama wakati ninapoenda kutaftaa kitu kama kazi, ninapoenda kutaftaa kukutana na watu ambao naweza kushirikia nao kikazi, ninge napenda kuvalia manguo ya aina ya official.

Ndiyo, ninatoa sadaka na michango, mara kwa mara. Sana sana katika shuguli ambazo zinausu jamii, napenda maendeleo ya jamii na kwa haya unapata wakati jamii inaitaji kujenga kitu ama mtu anaposhikwa na msiba. Ni njia mzuri kueza kushirikiana pamoja ili kueza kusaidia ama kutoa mchango ili kueza kuhakikisha lile msiba limeweza kutatuliwa ama limeeza kufarijiwa kwa njia ya mchango. Na hii ni jambo ambalo katika ile kijiji ninaishi na ata ukiangalia katika jamii yetu ni jambo ambalo linazingatiwa kwa sana ni kama jukumula kila mmoja. Kwa hivyo wakati nimelelewa, nimekuwa nikiona wakubwa wangu wakiendeleza michango na kutoa kwa sadaka na hii imeifadhiwa katika nafsi yangu ili kuweza kuendeleza hali hii.